Mziki ninaosikiliza mara nyingi ni gospel hau afrobeat. Napenda kwa sababu hunipa furaha nguvu na matumaini. Mara nyingi husikiza asubuhi ninapo jianda hau jioni ninapo pumzika. Kila ninapo skiza mziki huu nahisi nimerudishiwa nguvu na hali nzuri ya moyo.

Kwa kawaida nakaa hadi saa ine hausaa tano usiku kulingana na siku au shughuli nilizofanya. Nikimaliza kazi mapema uenda kulala mapema ili kupumzika vizuri. Lakini wakati mwingine nikitazama kipindi hau kuzungumza na familia na lala kuchelewa kidogo. Kupata usingizi wa kutosha unisaidia kuwa na nguvu siku inayofata.

Napenda rangi ya bluu nye pesi hau krimu kwa ukuta wa chumba changu. Rangi hii unipa utulivu na ufanya chumba kionekane safi na cha kuvutia. Pia unisaidia kupumzisha akili baada ya siku ndefu. Kwa rangi hii nahisi niko mahali pa amani na faraja.

Ili kulinda mazingira ujitahidi kutupa taka mahali sahihi na kupunguza matumizi ya plastiki Pia napenda kutumia tena baadhi ya vitu na kupanda miti inapowezekana Inawahamasisha pia watu wanaonizunguka kutunza mazingira Kwa kufanya hivi nahisi nachangia katika dunia safi na salama zaidi.

Wazo langu zuri kwa leo ni kufanya jambo moja jema kwa mtu mwingine inaweza kuwa tambasamu maneno ya faraja hau msaada mdogo. Mambo madogo ya naweza kubadlisha siku ya mtu na pia kuleta furaha moyoni. Kwa kufanya hivyo, siku yangu huwa ya maana na baraka zaidi.

Kwa kawaida natumia takribani masaa mawili hadi ine kwa siku mtandaoni. Utumia kwa kuwasiliana kusoma taarifa na kufanya kazi. Kwa wakati mwingine pia utanzama video hau kusikiza mziki. Najitahidi kueka mipaka hili mtandao usinichukulie mda mwingi.

Nina shugulikia muda wangu kazini kwa kupanga ratiba na kueka vipao mbele. Ninaakikisha na kamilisha kazi muhimu kwanza. Pia najitenganisha na visumbufu ili kuzingatia kazi. Njia hii unisaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa ufanisi.

Muda wangu wa bure huwa napenda kusoma kusikiza muziki au kutazama vipindi ninavyopenda. Pia ujumuika na familia au marafiki kupumzika. Wakati mungine huenda kutembea hau kufanya mazoezi madogo. Njia hii unisaidia kupumzika na kujaza nguvu kwa siku inayofuata.

Napenda harufu ya maua safi na chai yenye viungo. Harufu hizi unipa utulivu na raha.Na mara nyingi unikumbusha nyumbani hao kipindi cha amani. Mara nyingi napenda pia harufu ya chakula kinachopikwa vizuri, kwani unifanya nitamani kula na kujiandaa vizuri. Kwa kweli, harufu nzuri unifanya nijisikie vizuri na mwenye furaha.

Ndio napenda kulima bustani kwa sababu kunatoa amani na furaha. Napenda kuona mimea ikikuwa na maua kuchanua. Aidha hutoa mboga na matunda safi nyumbani kwangu. Kulima bustani kunanifundisha uvumilivu na kunanifanya nijisikie karibu na asili.

Mara ya kwanza nilio uwona mchezo wa baseballi mkubwa ilikuwa kati ya Yansin na Red Sox. Kitu cha ajabu kilicho tokea ni pale mchezaji alipopiga home run ya mwisho kushinda mchezo. Nilihisi msisimuko mkubwa na furaha isio na kifani wakati tukishangilia. Nilifikiri wakati huo sasa unanifanya nihisi amasa na furaha tena na nani. Kumbukumbu nzuri sana.

Ningependa kufikia nafasi ya uongozi na kuwa taalamu wa heshima katika taaluma yangu. Nataka kuendeleza ujuzi wangu na kutua mchango mkubwa katika timu au shirika. Pia ni muhimu kwangu kuunda manzigira ya kazi yenye ushirikiano na mafanikio. Kwa kufanya kazi kwa bidii na kujitolea naamini nitafikia lengo hili siku moja.